Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Barcelona. Napenda mtindo wao wa kucheza uliokuwa unajulikana kama tikitaka. Ambao unakasi, umiliki wa mpira na pasi fupifupi zinazopangiliwa vizuri. Pia nimevutiwa na wachezaji wao wakihistoria kama Lionel Messi, Savi na Iniesta.

Siku za mvua napenda kukaa nyumbani na kufanya shughli tulivu. Mara nyingi napenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki wa utulivu na kuangalia filamu nzuri. Wakati mwingine pia napenda kupika chakula kipya au kufanya kazi za sanaa.

Sina upendeleo wowote wa kisiasa, lakini napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya utulivu na yenye kuheshimiana, hasa pale inapohusu kuelewa mifumo ya uongozi, jinsi maamuzi yanavyo fanyika au historia ya kisasa ya nchi mbalimbali.

Najihisi vizuri kuhusu kutoa wasilisho, hasa nikijua nimejiandaa vya kutosha. Wasilisho linaweza kuwa nafasi nzuri ya kushiriki mawazo, kuelimisha wengine na kuonyesha ujuzi. Lakini ni kawaida pia kuhisi wasiwasi kidogo kabla ya kuanza.